Napendelea chakula chenye ladha ya wastani. Hasa kilicho na viungo vya asili vinavyoongeza harufu na utamu wa chakula bila kuwa kikali sana. Ninapenda chakula chenye chumvi cha kiasi, utamu mdogo na wakati mwingine ukakasi hafifu ili ladha ziwe na mlingano mzuri. Zaidi ya yote napendelea chakula kilichopikwa vizuri chenye harufu nzuri na ladha ya asili inayofanya mtu afurahie kula bila kuhisi kuchoka au kuungua ulimi.

Chumba changu cha kulala ni mahali pazuri kabisa. Karibu kama ndoto yoyote ya mtoto tajiri. Ni chumba kikubwa kikijaza nafasi kwa kila kitu cha kisasa na cha kipekee kila kona inaonyesha mtindo na kifahari. Na kila kitu kimewekwa kwa ustadi mkubwa ili kufanya chumba kiwe cha kupumzika na kusherehekea maisha. Kwanza, kitanda changu ni kikubwa sana. Kingi kama hutoa nafasi ya kutosha ata kwa marafiki watatu wakitaka kulala nami. Kina mapovu mazuri mto mzuri sana na blanketi laini ambazo zina nifanya nihisi usingizi wakifahari kila siku. Nipotayari kulala hapo na kusonga kwenye ndoto zenye rangi angavu. Kando na kitanda, kuna televisheni kubwa ya kisasa, yenye screeni kubwa kabisa, na unaweza kutazama cinema kwa ubora wa hali ya juu zaidi. TV hii pia inavifaa vya mchezo ya video za kisasa, ambapo naweza kucheza mchezo ya hali ya juu bila usumbufu wowote. Kwenye kuta, zimepambwa kwa rangi za kifahari. Baadhi zikiwa na picha za sanaa za kisasa, zingine na taa za LED zinazo badilisha rangi kulingana na hali ya hisia yangu hii inafanya chumba kuwa na mtindo wa kipekee na wa kuvutia usiku na mchana. Kwenye kona moja, kuna kabati la mavazi lenye mundo wa kipekee. Lililo tengenezwa kwa mbao za dhamani na glasi nzuri. Likionyesha mavazi yangu yote ya kifahari hapa ndipo ninapo hifadhi viatu vyangu vya kipekee. Pochi za dizaina na vinyago vyangu vyote vya dhamani si hivyo tu, chumbani pia kuna meza ya kazi na kompyuta ya kisasa yenye skrini kubwa na vifaa vyote vya teknolojia ya juu hapa ndipo napofanya kazi za shule kucheza mchezo ya video na kuangalia video za kufurahisha kompyuta hii inamifumo yote ya kisasa kutoka kwenye sauti za hali ya juu, hadi grafiki nzuri sana na kufanya kila kitu kiwe cha kuvutia. Kitu kingine ambacho ninapenda sana na ni simu za kisasa na vidonge vyangu. Vyote vikiwa vimepangwa kwenye shelf nzuri karibu na dirisha. Hivyo naweza kuingiliana na marafiki wangu au kuangalia mtandao bila kuondoka kitandani. Dirisha langu pia ni kubwa linamwonekano mzuri wa jiji na mandhari ya majengo makubwa na usiku, uneweza kuona taa nyingi zikimeta chini. Ikafanya chumba changu kiwe na hisia ya kifahari na ya kuvutia. Lakini, kitu ambacho kwangu ni cha kipekee kabisa ni meza yangu ya burudani. Iliyopangwa, iliyopambwa kwa magari madogo ya mchezo, roboti ndogo na magari ya remoti. Hii inafanya chumba changu kiwe na hisia ya burudani kila siku na kila mara ninapokuwa chumbani na jisikia kama niko kwenye dunia yangu ya kipekee. Niliojaa starehe na furaha. Kwa kweli, chumba changu si tu sehemu ya kulala, bali ni mahali pa kufurahia maisha, kusherehekea kila kipengele cha kifahari na kujipatia furaha ndogo kila siku. Kila kitu chumbani kime tengenezwa kwa mtindo wa kisasa kwa teknolojia ya hali ya juu na kwa rangi za kuvutia, kukifanya chumba changu kiwe kikubwa, cha kupendeza na cha kuvutia sana. Ni kweli chumba cha ndoto na kila mtu anayekiona anashangaa jinsi kila kitu kimepangwa na uwangalifu mzuri.